Unajua mara nyingi nimekuwa nikitazama watu wakipiga gitaa na kuhisi wivu fulani wa heri moyoni mwangu. Kwa kweli kabisa bado sijapata fursa ya kushika gitaa na kujifunza kikamilifu, lakini ni kitu ambacho kipo kwenye orodha yangu ya mambo ya kufanya.

Asubuhi yangu huwa inaanza kwa utulivu sana unajua? Mara tu ninapofumbua macho. Kitu cha kwanza mimi hupenda kukaa kitandani kwa dakika chache tu. Nikivuta pumzi ndefu na kushukuru kwa siku mpya. Ni wakati wangu wa kutafakari kabla ya fujo za dunia kuanza. Baada ya hapa mimi huelekea moja kwa moja jikoni kunywa glasi ya maji baridi. Kisha ninafungua madirisha ili kuruhusu mwanga wa jua na hewa safi ya asubuhi iingie ndani.

Unajua, kompyuta imekua kama rafiki yangu wa karibu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kweli mimi huitumia zaidi kwa ajili ya kuandika na kueka kumbu kumbu za mawazo yangu mbali mbali. Iwe ni hadithi fupi au mipango yangu ya maisha. Kuna ule urahisi kuona maneno yakitiririka kwenye skrini jambo ambalo linanipa utulivu wa kipekee.

Nimekuwa nikitamani sana kuwa na mbwa mdogo labda wa aina ya golden retriever. Kuna kitu cha kipekee kuhusu uaminifu wa mbwa. Ile hali ya kufika nyumbani baada ya siku ndefu, kupokelewa kwa furaha na mkia unaotikisika. Kwangu mimi ni faraja kubwa sana.

Kwangu mimi hakuna wakati mwingine wowote wa mwaka unaoweza kufikia msisimuko wa krismasi ni zaidi ya sherehe tu. Ni ule msimu ambao kila mahali unajawa na harufu ya mdalasini, pilao na keki zinazo okwa jikoni ninachokipenda zaidi ni ile hali ya familia nzima kukasanyika pamoja.

Mara ya mwisho nilipoingia kwenye maonyesho ya sanaa nilihisi kama nimeingia kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Nakumbuka nilisimama mbele ya mchoro mmoja mkubwa uliokuwa na rangi za kuvutia sana na kwa dakika kathaa niliishiwa na maneno kabisa. Kuna namna ambavyo msani anaweza kuchukua hisia nzito na kuziweka kwenye kitambaa cha picha. Jambo ambalo mimi huliona kuwa ni la kustaajabisha sana.

Ingawa dunia sasa imejawa na meseji za haraka na barua pepe, mimi bado ni mtu wa kizamani kidogo. Napenda sana kuzungumza na mtu ana kwa ana, angalau kwa njia ya simu. Kuna kitu cha kipekee kinachopatikana kwenye sauti ya mtu, vile anavyocheka, vile anavyovuta pumzi au msisitizo anaouweka kwenye maneno fulani.

Mimi hupenda sana kutoka nje usiku kukiwa na giza nene. Kisha kukitupa kichwa changu nyuma na kuziangalia zile nyota ndogo ndogo zikimetameta kama almasi zilizo tawanywa kwenye kitambaa cheusi inanifanya nijihisi mdogo sana lakini wakati huo huo inanipa amani ya kipekee kuona ule uzuri usio na mwisho.

Kitu cha kwanza kabisa mimi huchukuwa daftari langu lile la zamani na kalamu kisha naketi mahali tulivu labda nikiwa na kikombe cha kahawa pembeni. Badala ya kukimbilia kufanya kazi yenyewe mimi huanza kwa kuandika malengo makuu na picha kubwa ya kile ninachotaka kukiona mwishoni.

Nmegundua kuwa stadi muhimu kuliko zote siyo ile ya kiufundi pekee. Bali ni uwezo wa kusikiliza kwa makini. Katika dunia hii ambayo kila mtu anataka kusikika kuwa na subira ya kumsikiliza mwenzi wako ili uwelewe siyo tuu maneno yake bali hata hisia zinazo jificha nyuma ya maneno hayo ni kitu chenye dhamani kubwa sana.

Mimi hutumia muda mwingi kidogo mtandaoni labda saa nne au tano hivi kwa siku. Unajua tena maisha ya sasa kila kitu kipo kiganjani kuanzia kusoma habari mpya mpaka kuwasiliana na marafiki wa zamani. Kuna wakati najipata nimezama kwenye video za kusisimua hadi na sahau muda lakini najitahidi sana kuweka simu pembeni saa za jioni ili nifaidi utulivu wa nyumbani na kutafakari mambo yangu ya binafsi.

Hili ni jambo ambalo nimejifunza kwa miaka mingi na kwakweli siri yangu kubwa ni nidhamu ya kutoa kwanza kabla ya kutumia. Maratu ni napopata mapato yangu, mimi hutenga sehemu fulani na kuiweka kwenye akaunti ambayo siiguzi hakabisa hata iweje.

Binafsi napenda sana kupika chakula kizuri na kusikiriza muzik iwa taratibu. Maana nyakati kama hizi zinanifanya nione dhamani ya maisha na uzuri wakua hai. Ni kama vile moyo unavyo pumua kwa urahisi zaidi. Unajua na kwa kweli inanipa nguvu mpia ya kuendelea mbele.

Mimi ni mpenzi sana wa magazeti, napenda kusoma makala za uchambuzi wa andani na kurasa za michezo hili kujua ya nayojiri duniani na kwa undani zaidi. Ni kama utamaduni fulani hivi ambao unatuliza na kunipa muda wa kutafakari kabla ya kuanza kelele za siku.

Kitu kinachogusa moyo na kunifanya nifurahi sana ni kuona matokeo ya juhudi zangu yakileta tabasamu kwa mtu mwingine. Hakuna hisia tamu kama ile ya kujua kuwa nimechangia kitu chanya. Iwe ni kutoa ushauri uliomsaidia rafiki au kumaliza kazi nilioifanya kwa moyo mmoja.

Mimi kwa kweli siwezi kupita mbali na ugali wa mtama ulio ambatana na samaki wa kukaanga pamoja na mboga za majani kama mchicha na kisamvu kuna latha fulani ya kipekee na ya asili ambao inanikumbusha nyombani. Hasaa kile kiharufo cha moshi jikoni wakati mama alipokua akitubikia.

Mimi binafsi napendelea zaidi kuvaa suruali wakati wowote ule. Kuna ile hisia ya uhuru na urahisi wa kutembea ambayo suruali inakupa hasa unapokua na siku ndefu yenye harakati nyingi huku na kule. Nakumbuka kuna wakati nilijaribu kuvaa mavazi mengine ya kitamaduni ambayo ya nafanana na sketi. Lakini kwa kweli nilijiona kama siko huru kabisa.

Linapokuja swala la teknolojia mimi huwa naweka imani yangu kubwa kwa makampuni yale yanayojali sana usalama wa siri za mteja kama vile kampuni ya apple kuna namna fulani ya utulivu wa kiakili unapoitumia bidhaa zao ukijua kwamba taarifa zako za binafsi hazitachezewa ofyo.

Mara nyingine mmekua nikiamini kuwa kipawa changu kikubwa ni uwezo wakusikiliza na kuelewa watu kwandani sana. Kuna namna fulani naweza kukaa na mtu na kuhisikile anachokipitia. Hata kama hajasema neno lolote, nakumbuka rafiki yangu mmoja aliniambia kuwa, kuzungumza na mimi ni kama kupata utulivu fulani, wa moyo.

Mimi nimegundua kuwa siri ya kukamilisha kazi kwa wakati ni kuanza siku mapema sana. Pale ambapo akili bado imetulia na haina kelele za ulimwengu. Mimi hupenda sana kuandika orodha ya mambo muhimu kwenye kitabu changu kidogo. Kuna kuridhika fulani ni napopiga mstari kazi ili okamilika.

Mimi nimehifadhi saa moja ya zamani sana aliyokua akivaa marehemu baba yangu. Haifanyi kazi tena lakini kila nikiishika mkononi na hisi kama bado yupo karibu na mimi hakinituliza na kunipa busara zake.

Unajua, mara nyingi nimekua nikitamani sana kujaribu mchezo wa kuteleza kwenye mawimbi ya bahari, yaani surfing. Kuna namna fulani naona wale watu wanavyocheza na maji huku wakiwa na msisimuko na hofu kwa wakati mmoja. Inavutia sana.

Siasa ni mada ambayo mimi binafsi naiona kuwa na pande mbili. Ni muhimu sana kwa sababu inaamua mwelekeo wa maisha yetu. Lakini wakati mwingine inaweza kuleta mivutano isiyo ya lazima. Mimi hupenda kuzungumza kuhusu siasa kwa mtazamo wa kimaendeleo zaidi. Yaani jinsi gani sera mpya zinaweza kuboresha maisha ya mtu mmoja mmoja huku mtaani.

Mimi siyo bingwa sana katika viuno lakini napenda sana kucheza ngoma pale ninapokuwa na watu ninaowapenda. Kuna namna fulani ambavyo sauti ya ngoma ya asili inapoanza kutulia. Mwili unajikuta tu unasisimuka na kuanza kuenda kwa mdundo bila hata kupanga.

Mara nyingi huwezi kunikuta natembea bila kofia yangu. Pana ambayo nimezoea tangu mwaka elfu mbiri ishirini na nne. Inanisaidia sana kulinda uso wangu. Pia nimejenga tabia ya kutembea na chupa ya maji kila mahali ninapo enda kwa sababu unyevu mwilini ndiyo silaha ya kwanza dhidi ya uchovu wa jua.

Mimi binafsi napendelea sana mwanga wa kati ule uliofifia kidogo na kuleta utulivu. Kuna namna fulani ambavyo mwanga mkali unanifanya nihisi kama niko kazini au kwenye shinikizo fulani. Lakini mwanga laini kama ule wa taa za mezani au mishumaa unanituliza sana akili.

Siwezi kusahau mara yangu ya kwanza kabisa kupanda ndege. Ilikuwa ni safari ya kusisimua na yenye hofu kidogo kwa wakati mmoja. Nakumbuka nilikuwa nimekaa karibu na dirisha mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Na wakati ndege inaanza kupaa na kuwacha ardhi chini. Moyo wangu ulidunda kwa nguvu sana.

Mimi nimejikuta nikivutiwa zaidi na kupaka rangi. Ingawa uwezo wangu wa kuchora mistari ya kunyoka bado ni wa kusuwasuwa kidogo kuna kitu fulani cha kishairi katika kuchanganya rangi mbali mbali na kuona jinsi zinavyo badilisha hisia ya chumba au karatasi.

Mimi ni mpenzi mkubwa sana wa radio na kwa kweli radio ndio iliyonifanya nipende simulizi za maisha tangu nikiwa mdogo. Kuna ule msisimko wa kipekee unapowasha radio yako asubuhi na kusikia sauti ya mtangazaji unayemuamini ikikukaribisha kwenye siku mpya ni kama una rafiki hapo ndani ya nyumba.

Ninapo fikiria kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapo akili yangu inarudi moja kwa moja kwa Michael Jordan. Kwangu mimi yeye hakuwa tu mchezaji bali alikuwa ni alama ya juhudi na kutokata tamaa. Yani ile hamu ya ushindi ilikuwa ya kuambukiza.

Linapokuja suala la vipuli, mimi naona ni namna moja. Nzuri sana ya kuongeza nakshi kwenye muonekano wa mtu. Lakini mimi binafsi huwa napendelea vile vidogo na rahisi. Yani vile vinavyo itwa studs.

Siwezi kusahau msisimko niliopata mara ya kwanza kwenda kwenye tamasha la muziki. Ilikuwa ni uzoefu ambao ulinifanya nihisi niko hai kweli kweli. Nakumbuka vizuri sana mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tulikwenda na marafiki zangu kwenye tamasha moja kubwa lililofanyika ufukweni mwa bahari kukiwa na mwezi mpevu Muzika.

Mara nyingi muda wangu wa bure mimi huona kama zawadi adimu ya kupumzika na kujitafakari kidogo katikati ya pilka pilka za maisha. Mara nyingi utapata ni kijishugulisha na bustani yangu ndogo pale nyumbani. Kuna utulivu fulani wa ajabu unaopata unapoo gusa udongo na kuona mimea inavyo stawi.

Mimi nimejikuta nikivutiwa sana na vitabu vya wasifu. Yani biographies. Kwa sababu vinanipa furusa ya kuingia ndani ya akili ya maisha ya mtu mwingine. Kuna kitu cha ajabu sana unaposoma changamoto na ushindi wa kweli wa binadamu mwenzako. Inakufundisha kuwa hakuna aliye kamilika na kila mtu anapambana na vita vyake.

Mimi ninaamini sana katika msemo ule wa kuea kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo kwa kawaida najitahidi kuenda hospitali angalau mara mbili kwa mwaka kwa ajili ya vipimo vya kawaida huwa sipendi kusubiri mpaka niumwe sana ndipo nianze kutafuta daktari. Maana wakati mwingine mwili unatoa ishara ndogo ambazo tunazidharau.

Ninapotazama nje ya dirisha langu naona picha fulani ambayo inanipa utulivu wa ajabu. Kila asubuhi kuna mti mkubwa wa mparachichi ambao matawi yake yanakaribia kabisa ukuta wangu Namara nyingi naona ndege wadogo wenye rangi ya njano wakicheza hapo.

Mvua kwangu ina maana fulani ya kuleta utulivu ambayo siwezi kuupata kwingine kote. Kuna ile harufu ya kipekee ya ardhi inapoanza kulowa kwa mara ya kwanza. Inaitwa Petricha ambayo inanifanya nihisi niko salama na karibu na asili.

Linapokuja suala la kile kinachonipa furaha ya kweli kupika kwa ajili ya marafiki na familia ndiyo shuguli yangu namba moja. Kuna kitu cha ajabu sana katika kuchanganya viungo mbali mbali. Ukisikia harufu ya kitunguu, saumu, kikikaangwa na mwisho kuona watu unaowapenda wakifurahia mlo uliouandaa kwa upendo.

Mimi nina mapenzi ya dhati kabisa na pwani na mara nyingi nahisi kama bahari ina lugha yake ya siri inayozungumza na moyo wangu. Kuna ule msisimko wa kipekee unapoka kanyaga mchanga mweupe wenye joto. Huku upepo mwanana wenye harufu ya chumvi ukikubusu usoni.

Juali na pozidi makali. Mimi huwa nakimbilia zaidi kwenye utulivu wa vivuli hasa chini ya miti mikubwa yenye majani mengi kuna namna fulani ambavyo upepo mwanana unapita chini ya mti wa muembe unavyoweza kukupoza mwili vizuri kuliko hata feni. Yandani ya nyumba.

Mimi ninaamini sana katika ile fundisho la kuwa mkono unaotoa ndiyo unaobarikiwa zaidi kuliko ule unaopokea. Kwangu mimi kutoa siyo tu kuhusu kuwa na zaidi bali ni kuhusu kuguza maisha ya mtu mwingine kwa kile kidogo nilicho nacho.

Ninapofumba macho na kufikiria utotoni. Harufu ya moshi wakinu asubui na sauti ya mchi ukigonga kinundivyo vinavyo nijia kwanza akilini. Na kumbuka vizuri sana ilikuwa karibu mwaka wa elfu mbili na tano. Tulikuwa na mchezo wetu wa kutengeneza magari kwa kutumia vitambaa na waya. Na tulikuwa tunashindana kuteremuka kwenye mlima kidogo nyuma ya nyumba yetu.

Nikiwa mkweli kabisa kifaa ambacho kimekua kama kiungo cha mwili wangu ni simu yangu ya mkononi. Lakini sio kwa sababu ya mitandao ya kijamii pekee. Ni ile hali ya kujua kuwa ninaweza kuwasiliana na mama yangu au rafiki yangu wa karibu wakati wowote ule ninapojisikia mpweke au ninapopata habari njema.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani na ambayo naendelea kuishi nayo kila siku. Nikuwa subira sio tu uwezo wa kusubiri. Bali ni namna unavyojiandaa na unavyo tenda ukiwa unasubiri. Maisha yamenifundisha kuwa kila kitu kina majira yake na huwezi kuharakisha macheo ya jua hata kama una haraka kiasi gani.

Kikubwa kinachonipa motisha ya kuwamka kila asubuhi nakuenda kazini ni lile wazo la kuwa kuna mtu mahali fulani ambaye maisha yake yatakuwa rahisi au bora zaidi kwa sababu ya kile ninachokifanya.

Mimi nimegundua kuwa mwili wangu unahitaji angalau masaa saba hivi hili niamke nikiwa na nguvu na akili iliyotulia. Napenda sana ile hali ya kuzima taa nakusikiliza utulivu wa usiku mana inanisaidia kuachia mawazo yote ya mchana.

Ninapofikiria kuhusu mfanyi biashara bora zaidi simfikiri tu yule mwenye fedha nyingi benki bali yule mwenye uwezo wa kuona fursa pale wengine wanapoona matatizo na anaye wajali watu wake.

Ingawa mara nyingi napenda utulivu wa kuka peke yangu na kutafakari mawazo yangu. Ukweli ni kwamba nafanya kazi vizuri zaidi nikiwa na watu wengine kuna nguvu fulani ya ajabu inayopatikana pale akili mbili au tatu zinapokutana kutatua tatizo moja.

Linapokuja swala la chakula. Hakuna kitu kinachogusa moyo wangu kama sahani ya wali na samaki wa kupaka mwenye nazi nyingi. Kuna ule mchanganyiko wa ladha ya nazi iliyokolea viungo na samaki aliyekaushwa vizuri jikoni. Inanifanya nihisi kama niko nyumbani, kando ya bahari, hata kama niko mbali kiasi gani.

Wakati wa mapumziko nyumbani, mimi ni muumini mkubwa wa kutengeneza mazingira ya utulivu. Ili kuruhusu akili yangu ipumzike vizuri. Mara nyingi utanikuta nimekaa kwenye kiti changu cha upepo barazani. Nikiwa nimeshikilia kitabu cha hadithi au mashahiri. Huku pembeni nikiwa na kikombe ya chai ya tangawizi. Muziki.

Swali lako limefanya nifikirie sana na kusema kweli naweza kabisa kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa mwanzo unaweza kuhisi kuwa na upungufu fulani. Nakumbuka vizuri sana mwezi wa kwanza mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita nilipata safari ya kuenda kijijini ndani ndani ambako hakukuwa na mawasiliano kabisa kwa siku nzima.

Linapokuja swala la ladha Mimi ni mtu ninaependa sana chakula chenye mchanganyiko wa ladha kali ya pilipili na ukakamu wa ndimu kwa mbali. Kuna namna ambavyo ile ladha ya viungo vya moto inavyoweza kuamsha hisia zako na kufanya ufurahie kila tonge unalokula Muzika.